Kazini, hakuna msee anajua kila kitu, na ukingangana pekee yako bila kusema, utaharibu kazi bure. Mimi nikiishiwa na ujanza au nikikwama huwa nafanya hivi, nauliza haraka, sichelewi. Badala ya kukaa hapo nikijikuna kichws saa mbili, mimi huenda kwa mwenzangu mwenye najua naelewa hiyo shughuli na mwambia tu, manze fanya hapa nimekwama kiasi, nionyeshe mwelekeo. Unajua heri uonekane hujui dakika tano kuliko kuharibu mradi wa kampuni.

Mimi ni msee wa asubuhi, mapema, kabisa. Kuna vile akili yangu inakuwanga imechangamka kuanzia saa kumi na moja alfajiri mpaka saa tano hivi za asubuhi. Hizi ndo sababu zinafanya mimi nipigie kazi vizuri wakati huo. Wakati huo, hata hawa majirani wasumbufu bado wamelala. Hakuna kelele za matatu, hakuna watoto wanaopiga yowe nje, na simu yangu haijaanza kuita mfululizo. Hiyo quiet time inanisaidia kufocus sana.

Maendelo ya kwanza ningeteka kuona katika jamii ni ajira kwa vijana. Hili ndilo jambo la kwanza. Kuna wasee wengi sana mtaani wakona ashaada na diploma lakini awana kazi. Ningependa kuona viwanda vingi vikijengwa na mazingira kufanya biyashara ya kiraisishwa hili kila mtu wapate njia ya kujitaftia riziki bila kuzungushwa.

Kujienda kwa mkutano ni sana. Hasaa huku kwetu ambapo unapaswa kuwa na mpango mbadala wa wakila kitu. Mimi nikiwa na mkutano muhimu, iwe ni wabiashara au wakazini, mimi hupenda kujua agenda mapema. Siendi tu mkutano ni kama mtu anayenda sokoni. Lazima nijue tunazungumziya nini? Mimi hupitia yale mambo makuu, yatakayo andaliwa ili nikuwe na hoja zangu mkononi. Sitaki ni ulizwe swali, nianze kupiga kigukumizi.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ilitokea miaka michache iliyopita, wakati nilikuwa nasafiri usiku, nikitoka sherehe ya rafiki yangu mmoja kule mashambani. Nilikuwa nimechelewa kupata usafiri, kwa hivyo nikajipata nikitembea peke yangu kwenye kila kichochoro kinachoelekea barabara kuu. Giza ilikuwa nene ile nene la kijijini. Ghafla, nikiwa katikati ya mashamba, nilisikia sauti ya kitu kikitembea kando yangu. Kila nikisimama, nacho kinasimama. Kila nikitembea haraka, nacho kinaongeza kasi. He, nilikuwa nimeshtuka, lakini alikuwa mbwa tu.

Mimi hugawa wiki yangu siku kwa siku. Jumatatu na jumanne, hizi ndio siku za nguvu. Hapa ndipo naweka zile kazi ngumu, zinazohitaji akili nyingi na kukimbizana na ofisi mbali mbali. Jumatatu subuhi, mimi uanza na ile kazi ninayoichukia zaidi, ili nimalize mapema niondokewe na stress. Jumatano, hii ni siku ya kuangalia nimefika wapi. Kama kuna mambo yamekwama, hapa ndio natafuta plan B. Alhamisi na ijumaa hapa ninamalizia wiki ndogo ndogo na kuanza kufanya follow up kwa wasee ambao nilituma barua pepe au nilipigia simu mwanzo wa wiki.

Katika kazi yangu, study naona muhimu sana ni uwezo wa mawasiliano. Hapa simaanishi tu kuzungumza kiingereza kirefu. Namaanisha uwezo wa kuelezea hoja zako kwa njia rahisi na inayoeleweka. Iwe ni kwa kiswahili, sheng' au lugha rasmi. Lazima ujue jinsi ya kusikiliza wateja au wakubwa wako na kujibu kwa heshima lakini kwa ujasiri.